Najihisi vizuri na kujamii ni kuhusu tathmini za kazi zangu za annotation ya sauti na video kwani nimepata maoni mazuri na kiwango kikubwa sana cha kukubalika cha asilimia tisini na nane kutoka jukwaa kama data force hii huwa inanitoanisha na kunipa motisha sana ya kuendelea kufanya hio kazi.